Najihisi vizuri na chanya kuhusu tamthili za kazi. Naziona kama fursa ya kujifunza na kuboresha pia si kama adhabu. Hunisaidia kuelewa maneno ninayoyafanya vizuri na yale yanayohitaji kuboreshwa. Pia maoni ya wazo na ya haki na hunipa mwelekeo. Huniongozea motisha na kunisaidia kupanga hatua bora za maendeleo kazini.

Utaratibu wangu wa kahawa ama chai huanza kuandaa kikombe changu kwa umakini, kuanza huweka maji safi kwenye sufuria au mashini ya kutengeneza kahawa ya chai. Kisha kuongeza unga wa kahawa, pia na majani, baadaye na kunywa na changanya vizuri hupumzisha kidogo na nikisubiri kinywaji hicho kitayarike mara nyingine nikishasoma au kufikiria kuhusu siku.